Mimi nashiriki kazi ya kuwawakilisha watu kortini niliweza kuchagua kazi hii maana nilikuwa naipenda tangu utotoni. Kitu ninachokipenda ni kuweza kushinda kesi za wateja wangu. Changamoto ambazo tunapata ni kama kukosa kulipwa na wateja wengine na mwisho ni hakuna kitu ambacho ningependa kubadilisha kwa hii kazi.